Study ambayo ni muhimu kwa kazi yangu. Ya kwanza ni kutatua matatizo kwa mantiki, kujua kuvunja tatizo na kulipata suluhisho, pia kuandika na kusoma kodi vinzuri ili kazi yangu iwe safi, pia ni kujifunza kila wakati kwa sababu teknolojia hubadilika sana na mwisho kuwa na mawasiliano mazuri na timu yangu.

Ndiyo, ninapenda kuimba sana, mwanzo nikiwa peke yangu. Kuimba hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha nyingi. Kuimba hunipunguzia stress, hunipa mood nzuri na hunifanya nijisikie kama nikokwenye dunia yangu kidogo. Nikitu ninachofanya kwa furaha wala sikatika mashindano.

Ndiyo, ninapenda kuogelea sana, kuogelea hunifanya nijisikie mtulivu sana, hasa nikiwa majini na mawazo yanatulia pole pole, napenda ile hisi ya maji yanapobeba mwili wangu, pia ni mazoezi mazuri sana ambapo mwili wote unafanya kazi bila kuchoka haraka, kuogelea hunifanya niwe mwenye amani kabisa.

Kama mkristo, jambo muhimu sana kwangu ni kuwa na husiano wakaribu na mungu, kuzungumza na mungu kupitia maombi, kusoma neno lake na kumuamini katika maisha yangu ya kila siku. Pia ni muhimu kuishi kulingana na imani yangu kama kunyesha upendo, msamaha, unyekevu na kumtegemea mungu kila wakati.

Ninapenda mahali patulivu na penye amani. Sehemu ambayo si kelele nyingi mahali kuna upepo, miti na maji yanayotiririka. Napenda mahali ambapo unaweza kukaa, ukafikiria, ukapumzika na kuzungumza kwa utulivu bila haraka ya maisha. Mahali ambapo panapotoa amani ya moyo au akili.

Malengo makubwa kwa kazi yangu ni kama kukuza ujuzi wangu wa teknolojia kuwa bora zaidi katika uandaaji wa programu za computer na teknolojia zinazotumika, kujenga mifumo zenye msaada halisi kwa watu, pia kukua kitaaluma na pia kuwa na udhabiti wa kifedha kupitia kazi yangu.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Napenda kunasa wakati wenye maana kama mandhari ya asili, tabasamu la watu au tukio la kawaida lilio na hisia. Kupiga picha hunifanya nione dunia kwa makini zaidi. Ni njia nzuri ya kuhifadhi kumbukumbu na kuelezea hisia bila maneno mengi.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya wazi na yenye heshima. Napenda kusikiliza kwanza, kuelewa mtu anachomaanisha, kisha kujibu kwa utulivu na ukweli. Iwe ni ana kwa ana, kwa maandishi au kwa simu. Muhimu kwangu ni ujumbe ufike vinzuri na mtu ajisikie ameeleweka.

Mimi huwashugulikia wateja wangu kwa kusikiza mahitaji yao kwa makini, kuelewa ni mifumo gani wanayotaka, matatizo wanayokutana nayo na malengo yao. Kisha kuelezea kiufundi kwa njia rahisi kwa sababu wateja wengi si wataalamu wa teknolojia, hivo ni muhimu kuelezea bila maneno magumu. Baada ya hapo, kujibu maswali haraka iwezekanavyo kuhakikisha wanajua kazi inaendelea vizuri na mwisho kuhakikisha wamepata suluhisho inayofaa kulingana na mahitaji yao.

Kipindi ambacho ni nachokipenda cha telivisheni kinahitwa brain games kinachohusiana na sayansi na teknolojia na majaribio ya akili Kinanifunza jinsi ubongo unavyofanya kazi kwa kutumia majaribio ya moja kwa moja Hivyo unajifunza jambo kwa wakati mmoja unaendelea kufurahia na kushangaa jinsi akili yako inavyoifanya kazi.

Haya ndiyo mambo ambayo yanafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Kwanza ushirikiano na heshima kati ya wafanya kazi na viongozi, hufanya kila mtu ahisi kuthaminiwa. Pili ni usalama na usafi katika ofisi, kufanya watu wajisike vizuri na kuzingatia kazi zao. Pia maendeleo ya kitaaluma na nafasi ya kujifunza, uhamasisha watu kufanya vizuri. Mwisho motisha na utambuzi kwa kazi nzuri huongeza furaha na hali kazini.

Mimi napendelea kuwatia moyo wenzangu kwa njia tofauti kwanza kuwasikiliza ni muhimu kwa kuwapa muda na kuelewa hisia zao ndiposa wanahisi kuthaminiwa pili kutoa maneno ya shukrani au pongezi kwa kazi zao hufanya wajisikie motisha Pia kuwasaidia pale wanapohitaji msaada kunapunguza mzigo wao na kuonyesha kwamba hawako pekee yao.

Nimiwahi kusafiri Mombasa. Mombasa inapwani za kufutia za mchanga mweupe, maji ya bahari na mandhari ya kupumzika. Pia kuna sehemu za kihistoria kama fort Jesus ambazo unapata kujufunza historia ya pwani huko ukiendelea kufurahia uzuri wa mazingira. Pia chakula ambacho wanachokupika huko ni kitamu sana. Ni pahali pazuri pa kupumzika, kuogelea na kupiga picha nzuri.

Ninapenda zaidi majira ya kiangazi kipindi hiki unifurahisha kwa sababu hali ya hewa huwa ya joto anangavu jambo linalofanya nijisikie mchangamfu ni wakati mzuru wa kutoka nje kukutana na marafiki kusafiri au hata kufanya kazi bila usumbufu wa baridi kali kiangazi unipa nguvu na motisha ya kufanya mambo mingi zaidi.

Mimi ninapenda chai zaidi kuliko kahawa. Chai nikitulizo na hufanya nijisikie vizuri hasa asubuhi au jioni baada ya siku ndefu ya kazi. Ladha yake ni ya kipekee na harufu yake nzuri hunifanya nipumzike. Chai ni fursa ya kukana marafiki na familia na kuweza kuzungumza nao. Hivyo chai si tu kinywaji bali ni sehemu ya hisia nzuri na utulivu wa kila siku.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Napenda utulivu wa asubuhi mapema wakati mazingira yako kimya na akili iko tulivu. Huo ni wakati mzuri wa kupanga siku, kufanya kazi muhimu hau ata kujitafakari kabla shughuli hazijaanza. Kuamka mapema hunipa nguvu na kunifanya nijisike nimejiaanda vizuri kukabliana na siku nzima. Kuanza siku mapema hunisaidia kuwa na nizamu na kutumia muda wangu vizuri zaidi.

Kwanza na pima hali haraka ili kuona ni ipi inahitaji kutimizwa kwanza. Kisha napanga hatua kwa hatua ili kufanya kazi hiyo kwa ufanisi bila kupaanua tatizo mara nyingine nikihitaji msaada ninaomba msaada haraka badala ya kujaribu kila kitu peke yangu. Pia naendelea kubaki mtulivu na kutulea kwani kufanya mambo kwa haraka bila mpangilio mara nyingi kuleta makosa. Kwa njia hii kazi za dharura zinatimizwa haraka kwa usahihi. Na bila mkanganyiko kubwa.

Rangi ninayoipenda zaidi ni buluu au samawati naiona mara nyingi angani na baharini na hilo hunipa hisia ya utilivu na amani simu yangu ni ya rangi hii Blue hunikumbusha kina cha mawazo uhuru na utilivu wa akili Pia ni rangi inayopatikana kwenye vitu vingi vya kila siku kama mavazi, magari, jambo na magari. Jambo linalolifanya iwe rahisi kuipendaa na kuhithamini kwangu. Blue si rangi tu bali ni hisia ya utulivu.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu nawaheshimu na kuwasikiliza kwa makini kwa sababu ninaamini wana hekima na uzoefu mkubwa wa maisha Mara nyingi napenda kuzungumza nao kushauriana na kujifunza kutoka kwao hasa wanapotoa ushauri kuhusu maisha na maamuzi muhimu uhusiano huu hunipa mwelekeo na maadili mema.

Eleza chumba chako cha kulala. Chumba changu ni kubwa na hunifanya nijisikie huru. Kuta zake ni za rangi ya nyeupe ambayo hunipa utulivu na kufanya chumba kionekane cha kung'aa na safi. Kitanda changu ni cha kustarehesha na kina godoro laini hivyo hunisaidia kulala vizuri. Dirishani ninaweza kuona mwanga wa asubuhi ukiingia. Jambo linalonipa hali ya utulivu. Kitu kinachopenda ni mahali, mahali ambapo naweza kupumzika, kufikiria na kujihisi nipo salama kabisa.

Jee, unapenda kuvaa kofia? Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Kofia hunisaidia kujilinda dhidi ya jua na pia kuongeza mtindo kwenye mavazi yangu. Kuna wakati kofia hunipa kujiamini zaidi hasa napokuwa nje ama nikiwa safarini. Kofia pia inaeza kuonyesha utu wa mtu iwe ya mchezo au ya kawaida na kuifanya mavazi yaonekane nadhifu na ya kuvutia zaidi.

Unapenda kutembea wapi? Unapenda kutembea sehemu tulivu za nye mazingira kiasili kama bustani na miti mingi Kwa mfano mahali kuna poitwa aboretum kutembea sehemu kama hiyo hunipa utulivu wakili na kuntidia kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi kutembea huko hunipo utulivu na nafasi ya kutafakari zaidi.

Unalinda faragha yako vipi mtandaoni, unalinda faragha yangu kwa kuwa mwangalifu na taarifa navishiriki, situmii jina kamili au tasrifa nyeti ovyo nahakikisha akaunti zangu zina nywila imara na udhibitishaji wa hatua mbili pale inapowezekana. Pia huepuka kubofya viungo visivyojulikana na hukagua mpangilio ya faragha kwenye mitandao ya kijamii mara kwa mara.

Ninapenda kuenda madukani asubuhi wakati huo huwa na watu wachache hivyo naweza kunua Kwa utulivu bila msongamano bidhaa nyingi huwa bado mpya na wauzaji wakona muda kukusaidia vizuri Asubuhi hunipa hunisaidia kupanga matumizi yangu mapema na kumaliza ununuzi haraka ili nipate muda wa kufanya shughuli zingine za siku.

Je, unapenda kuoga kwa maji ya moto? Ndiyo ninapenda kuoga kwa maji ya moto, maji ya moto hunisaidia kupumzika hasa baada ya siku ndefu. Na yenye shughuli nyingi, huwa napunguza uchovu wa mwili, hutuliza misuli na hunifanya nijisikie nipofreshi kabisa. Pia kuoga maji ya moto hunipa muda wa utulivu, wakufikiria na kuachilia, msongamano wa mawazo, jambo linalonifanya, niweze kulala vizuri baadae.

Je unavaa miwani ndiyo navaa miwani miwani hunisaidia kuona vizuri na pia inaweza kuwa sehemu ya mtindo wangu napenda jinsi inavyoongeza sura ya uso na kunifanya nijisikie kujiamini zaidi hasa nikiwa kazini na shuleni pia miwani ni muhimu sana pale ninapohitaji kulinda macho yangu kutokana na mwanga mkali wa jua.

Unafanya nini mara nyingi wikendi. Mara nyingi wikendi napenda kupumzika na kufanya mambo ninayoyapenda. Napenda kutumia muda na familia na marafiki na kuenda kutembea kwenye bustani. Napenda kusoma vitabu na kuangalia vipindi vya televisheni. Wakati mnye nafanya shughli ndogo za nyumba na kujaribu vitu mpya kama kupika. Wikendi kwangu ni muda wakujitunza, kufurahisha maisha na kujianda vizuri kwa wiki uchao.

Unavyolea nywele zako mara ngapi? Mi nalea nywele zangu mara chache lakini utaratibu wa kawaida. Mfano napenda kuzitunza kila wiki kulingana na aina nywele yangu na hali ya hewa. Hii husaidia nywele ziwe safi laini na zisiharibike. Pia napenda kutumia mafuta maalumu ili kudumisha unyevunyevu na afya ya nywele. Kwa hivyo kulea nywele ni sehemu ya utunzaji wangu wa kila siku.

Mboga gani ninazopenda kula napenda kula mboga za majani kama skuma wiki na spinach mboga hizi ni tamu ukizipika vizuri na pia zina vizi vithibitisho vingi vinavyosaidia afya ya mwile Napenda zaidi zinavyo zipikwa kwa njia rahisi kama kukaanga kidogo au kuzichemsha mboga hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye ngu.